Watu hufanya vitu tofauti wakati wa msongo wa kazi hapa kuna baadhi kupumzika kuchukua break fupi kupumua au kufanya mazoezi mepesi pia kuna kufika au kuenda kufanya mazoezi kufanya yoga kutembea au mazoezi megezi pia kutafuta msaada kuongea na msimamizi au mwezako kwa ushauri na kafika kupanga kazi kuweka vitu sawa na kuorodesha majukumu.

Sababu ninayotumia simu yangu zaidi ni kupiga picha kama kuhifadhi kumbukumbu katika simu yangu, pia kujibu simu kama kuwasiliana na watu, marafiki na familia, pia kutazama video za kuchekesha na pia za starehe pia kuna kufikia barua kama kujibu meseji kujibu simu za watu na pia mitandao ya kijamii kuangalia vile watu wanaendelea.

Napenda mtaa wangu kwa sababu una watu wenye urafiki na pia kuna watu wacheshi. Pia una mbuga, bustani au sehemu za starehe katika mtaa wangu. Pia kitu kingine kinachofanya nipende mtaa wangu ni usalama. Ambao una usalama na amani. Pia shughuli za kijamii na burudani. Pia utamaduni na mila za mta.